Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda sana ni mwezi wa kumi na mbili na sababu ya kwamba ni mwezi wa kumi nambili ni kwa sababu mwezi huu tunasherekea siku kuu ya Christmas lakini vile vile ni mwezi huu ambapo tunakuwa tuna uwaga mwaka na kukaribisha mwaka mwingine mpya.

Hapana, sijawahi kuenda maonyesho yoyote yale ya sanaa, kwa sababu mimi sio mpenzi wa sanaa, mimi ni mpenzi tu wa kukaa nyumbani, kupumzika na kutumia muda wangu na familia. Hiyo ndio sababu ambayo imenifanya nisiweze kuhudhuria tamasha lolote hili la sanaa.

Maranyingi kukiwa na mvua, mimi huwa sifanyi shughuli yoyote ile. Huwa ninakuwa tu nimekaa ndani, nimejifunika blanketi, huku nikipumzika na kuperuzi mambo mbalimbali kwenye simu yangu ya kiganjani. Hiyo ndio ratiba yangu, siku mvua ikinyesha.

Hapana, mimi sipendi kucheza michezo ya umbao. Mara nyingi, michezo ya ubao huwa inachezwa na watu ambao wako pwani na mimi sio mtu wa pwani. Hivo, sijui kucheza lakini vile vile siupendi kabisa michezo wa bao.

Huwa ninaweka neno siri salama kwa kuliandika kwenye daftari langu la kumbu kumbu. Hivo nikiliandika humu ninahakika kwamba sita li sahau lakini lipo mahali salama hata kama nikilisahau nina mahali pa kwejia na kuangalia neno hilo la siri.

Ndiyo, mimi ninapenda kuoga kwa maji ya moto. Kwa ni maji ya moto ni mazuri mwilini, lakini vile vile hayafanyi mtu akatetemeka. Maji ya baridi ni mabaya yanaweza yakamsababisha mtu akaugua ugonjwa ya kifua.

Kila asubuhi ni kiamka, kitu cha kwanza nina chokifanya, huwa ni nasali. Nikisha sali, ninaenda na piga mswaki na kuoga. Nikisha piga mswaki na kuoga, narudi chumbani, ninajipaka mafuta, ninavaa nguo. Nakisha, ninaenda kutafuta usafiri na kwenda kazini.

Ninatumia simu yangu kuwasiliana na ndugu zangu mara nyingi huwa nawapigia simu na kuzungumza nao lakini mda mwingine huwa nawatumia message za kuwajulia hali au kuwapasha habari juu ya mambo mbalimbali ambayo yanakuwa yanaendelea nyumbani.